Kinywaji ambacho napenda kukikunywa wakati wa asubuhi ni kinywaji aina ya soda ya coca cola kinywaji ambacho huwa nakikunywa mara mingi wakati wa asubuhi. Kwa sababu kinapea mwili wangu nguvu najisikia vizuri sana ninapokitumia.

Napenda kuwa mahali pana utulivu, mahali ambapo hakuna uchafu, mahali ambapo hakuna hakuna kelele, mahali ambapo kuna heshima, mahali ambapo naheshimika. Na mahali ambapo wale ambao nikonawao hapo ni watu ambao wamekua wenyeji hapo na wanajua jinsi ya kuishi mahali hapo.

Apana mimi huwa sivai miwani kutoka kitambo mimi nimezoea kuishi bila kuvaa miwani. Na pia huwa sitamani kuvalia miwani macho yangu huwa yako na uwezo ya kuona vizuri haijakua na shida yoyote ile.

Ndio napenda kucheza ngoma. Ngoma kama vile ya kimila. Ya pale ya nyumbani kama mila yetu. Kuna ngoma ambayo isikuti ni ngoma ambayo nimekuwa nikipenda kuicheza sana. Wakati ambapo nimeenda pale nyumbani kuwasalimia wenzangu pale.

Napenda mbwa, mbwa ni mnyama ambaye anasaidia sana kwa nyumba ama kwa boma. Ni mnyama ambaye analeta usalama, ni mnyama ambaye akona uhusiano mzuri. Na wale ambao anajuana na wao, na ni mnyama ambaye ni msafi na hana uchafu hata ka.

Hapana mimi sipendi kueka picha mtandaoni ni jambo ambalo huwa naona si ya kawaida kwangu kwa sababu sipendi kueka. Najisikia siko uhuru nikieza kueka picha mitandaoni ni jambo ambalo sijazoea sana.

Jambo ambalo napenda kufanya na marafiki zangu ni kama vile kwenda kucheza mpira. Napenda kufanya na marafiki wangu sana tunaenda tunacheza mpira ni jambo ambalo huwa linanipea furaha zaidi na kujisikia niko na marafiki ambao wanafaa. Kwa wakati ambao unafaa.

Mafanikio ambao nimepata kazini. Ni kama vile kupata mapato mzuri, mshara mzuri kwa kazi, kama vile kupata cheo mzuri kwa kazi kama vile kupata zawadi mzuri ambazo huwa napewa pale kazini ambazo zimenisaidia katika maisha yangu.